Ninapenda kukimbia kwa sababu hunisaidia kuimarisha afya na kutuliza mawazo. Kukimbia asubuhi hunipa nguvu ya kwanza siku vizuri. Sipendi kukimbia kwa kiasi sana. Napendelea mwendo wa wastani, udhabiti, njia tulivu zenye hewa safi hunifanya nijisikie huru. Wakati mwingine hukimbia peke yangu, hutafakari na wakati mwingine na marafiki kwa motisha. Pia huzingatia kunyoosha misuli kuva viatu sahihi na kunywa maji.